Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano. Hasa pale ambapo ni muhimu kuona uso, ishara za mwili au hali ya hisia ya mtu mwingine. Video husadia kufahamiana vizuri zaidi kuliko barua pepe au ujumbe mfupi, kwani inaonyesha sauti, ishara na muundo wa mazungumzo. Napendelea kutumia video wakati wa mikutano wa kazi, mafunzo au mazungumzo wa kikundi, ili kila moja aweze kuelewa vyema na kushirikiana kwa ufanisi. Pia, hutoa hisia ya kuwa pamoja, hata timu ikiwa mbali ki geografia na husaidia kudumisha uhusiano mzuri na mwasiliano ya wazi.